Mimi binafsi, napenda miktaba iliyondaliwa vizuri yenye malengo mawazi na inayo toa matokeo halisi. Kwa sababu aina hii ya mkutano kuhistimili kuwa muhiri wakati wa kufanisi mkutano mzuri kwangu huanza kwa kuwa na agenda iliyo wazi kabla ya siku ya mkutano ili kila mshirika ajue mada tunazo kuja kujadilia. Hii kusaidia wa shirika kujiandaa mapema, huleta mawazo yenye maana, na kuepuka mikutano mirefu isio na mwelekeo. Aina ya mikutano inayo nipendeza pia ni ile inayo hisi ushirikisho wa wote. Napenda mikutano ambayo kila mshirika anahamajisha kutoa maoni yake, kuuliza maswali, kushirikana uzoefu wake, bila hofu, na kupezwa na kupuzwa. Mikutano ya majadiliano ya wali ya awali huongeza ubunifu kwani mawazo tofauti hukuwa kwa suluhisho bora zaidi. Vile vile napenda mikutano ilio tumika muda wa busara. Mikutano mifupi lakini yenye chinza zinazo fundishwa kwa mikutano zaidi. Napenda mikutano inayefunzwa ratiba yake inaamise kuumarisha wakati na inavyo adhiri viulizo vi inavyo eleza katika jamii. Kwa uwezo napenda mikutano yenye mpangilio mzuri ushirikiano heshima na mwelekeo wa matokeo. Mikutano ya aina hii, hunifanya nijisikie kuwa mchango wangu una thamani, kunitoa motisha na kushirikisha zaidi. Na hunisaidia kufanikisha malengo pamoja, kwa ufasihi na wazi katika jamii.

Wazo zuri hilo nalo siku ya leo ni kwanza siku kwa kusudi moja dogo lakini lenye maana. Baada ya kujisukuma kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja chaguo ni kwa kua kufanya kazi ni kuhairisha kujifunza kitu kipya kwa dakika ishirini na kusalimia mtu ambaye hukusungumza na yeye kwa muda. Wazo hili inataidia kwa sababu mafanikio madogo, hujenga, motisha kubwa, ukimalisha kila susudi moja, ukijisikia, unafanikiwa, akili kikiwa tulivu, na hata kazi ingine zikiwa, rahiisi pia jaribu, kuchukuwa mpusiko mafuti, kunywa maji na kutowa mwotisha. Na pia leo nimeanza kuwa na siku ya kawaida lakini wazo moja mzuri hatuwa ndogo inaweza kugeusa wiki yako kwa maana ya mafanikio.

Ninaweka neno usalama kwa kuzingatiya kanuni kadhaa muhimu zinazo lenda kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha usalama wa akaunti zangu za mtandaoni. Kwanza kabisa, ninahakikisha kuwa neno siri, nimechukua ni refu kwa kutosha mara nyingi ninaanza kuwa zaidi ya refu kumi na mbili ama zaidi ya refu ni ngumu zaidi kuvunja kimo ya udukuzi. Pia nachangua herufi kubwa, nambari, na alama, maalumu kama vile hashtag ama zile zinazo kuwa ngumu zaidi. Epuka kabisa kutumia tarifa rahisi kukabisha kama jina lako tarifa ya kuzaliwa ama namba ya simu. Kwa sababu tarifa hizi ni rahisi kupatikana na watu wote aidha situmi neno moja kwa akaunti ya zote. Kila akaunti muhimu kwa barua pepe banking, mtandao ya kujamii huwa ni neno siri pekee hii husaidia kupunguza hatari za akaunti zote kudukuliwa Ebo neno linazo vunjika vile zile napenda kutumia udhibifisho hatua mbalimbali kama vile neno siri linalo sababisha kuwazabisha. Zaidi ya hayo pia naweza tumia uangalifu zaidi anapotumia kompyuta ama simu kwa watu wengine huwa ninatumia neno siri halafu inafaa uma, inavyotumika ama watu wengi. Nina hakika pia, inaezo tofa uzi wangu ya neno siri kupitisha barua pepe ama ujumbe usio aminika. Kwa sababu hii mara nyingi, ni mbinu ya wizi, wa tarifa. Kwa ujumla ama kueka neno salama kwangu na swala la nidhamu uelewe wa tarifa, maneno yanayoeleza kidigitali. Au mchango mkubwa katika kulinda faraja mali yangu na utepetevu katika.

Napenda kula mboga mbali mbali kwa sababu zina chanzo kubwa cha afya yangu na nguvu mwilini na ustawi wa jumla kwa marifa. Kwanza kabisi, mboga ninazo zipenda zaidi ni mchicha, kabeji na skumawiti. Pasipokuwa, ni raihsi kupitakana na zina virutubishi vingi vyenye vinahitajika kwenye mwili wa binadamu. Unaweza kupikwa kwa nija tofauti kulingana na ladha mchicha hunivutia kwa sababu ni laini hupikwa haraka na una ladha nyepesi unaokwenda vizuri na vyakula vingine kama ugali wali ama viazi. Pia una madhini kama chuma, vitamini E na C ambayo husaidia kuimarisha kinga mwlini na afya ya nidhamu. Sukumawiki ni mboga zinazo penda kwa sababu kuna umarisha wake na kushibisha na sasa itungu viungo vya asili na mboga ambayo huonekana karibu kila mlo kwa nyumbani na kuleta husia ya urahisi na hukaribisha wakikula nyumbani. Kabichi nae hunipendeza kwa sababu ya matumizi yake mengi. Iwe ya kupipwa ama kukaanga ama aldhaa kulingana mchicha ama saladi. Bali na iyo napenda karoti nyanya na hoho kwa sababu zinaongeza rani ladha na virutubishu kwenye chakula. Karoti ni tamu kidogo na vina vitamini E nyingi zaidi. Zinazo tumika kulainisha macho, ngozi na pia kinga ya mwili. Nyanya ni mboga muhimu zaidi kwenye jikoni, kwa sababu hutumika katika mapishi pia, katika marifu, katika mwani. Kwa ujumla napenda mboga kwa sababu unasaidia kwa afya bora hali ya kujisikia mwenye mwepesi mwenye nguvu na mwenye nidhamu kukula vizuri. Kula mboga mara kwa mara hunisaidia kudumisha mtindo wa maisha yangu, for example, hunisaidia kudumisha akili na kwenye maanda.

Kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Kwa sababu, hii ni idadi inaye nifanya kwa mwili akili kufanya kazi na ufanisi wa siku inayofwata. Usingizi, wakukutosha, husaidia mwili kuzidisha nguvu na kurekebisha misuli. Kwa kufanya kazi ndani ya kipaumbele, kama vile shughuguli za siku na shughuli za kukinga mwili. Usingizi wa masaa saba pia husaidia kudumisha mtindo wa maisha wenye afya kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha hali ya moyo. Wakati mwingine naweza kuwa muhimu kulala kidogo zaidi pale ninapokuwa na uchovu mkubwa au kidogo chini pale nikiwa na shughuli nyingi za mchana. Lakini kwa kawaida ninalenga kutumia muda unaofaa ili kuamka kwa hisia ya nguvu na utulivu. Zahidi ya hilo usingizi mzuri husaidia pia kudumisha afya na ngozi na pia nguvu za kisaikolojia. Kwa ujumla, ninalenga kulala masaa ya kutosha kila siku. Ili mwili wangu uwe salama, akili iwe makini na nikiwa na uwezo wa kila usiku. Usingizi wa kutosha ni msingi wa maisha na yenye tishe afya na furaha.

Ndivyo, napenda mvua. Na kwa sababu, nyingi zinazo fanya nione mvua kama jambo la baraka lenye maana kubwa katika maisha ya kila siku. Kwanza kabiza mvua hunipa hisia utulivu wakipekee hasa inpo nyesha taratibu juu ya paa na sauti ya mvua unituliza akili upunguza msongo wa mawazo na unifanya nijiskie nikiwa katika hali ya ammani na tafakari. Mara nyingi mbuwa kunipa na fasi ya kusimama kidongo, kupunguza kasi ya shuguli za haraka za maisha na kujipa muda wa kupumzika kiakili. Wakati wa mvua, mazingira hubadilika na huwa tulivu zaidi. Hewa huwa safi, joto upungua, harufi ya udongo baada ya mvua huni, kumbusha uzuri wa asili na nguvu za mazingira. Saidi ya hiyo, napenda mvua kwa sababu ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, mimea na wanyama. Mvua ni chanzo kikucha maji ambacho huweleza ni kilimo, kinafadhi maji na mifumo ya kisaikolojia. Kuona mvua ikinyesha unifanya nithamani zaidi chakula tunachokula kwa sababu najua mazoa mengi hutegemea mvua ili kukua na kuzaa. Kwa wakulima mvua ni ishara ya matumaini na mafanikio na hata kwangu binafsi mvua kuwa kuleta matokeo yake taratibu. Pia mvua huonyesha vumbi, kuosha vumbi na kutoa uchafu. Napenda mvua kwa kiasi kwa sababu mvua kali kuleta mafuriko. Hivyo napenda mvua iliyo chache kwa ujumla napenda mvua kwa sababu tu huleata maji na uhai bali pia huleta utulivu wa moyo tafakari na hisia za upya katika maisha mvua hunifanya nione uzuri katika mambo ra izi kudhamani ya zili na kukumbuka kwamba baada ya ukavu ama jotokali daima kunamvua inayo kukuja kwa matumaini mapya.

Ndivyo, nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huu unaweza kuwa wamuchango mkuba katika ujenga binafsi. Hunipa ujasiri na kunifunza masomo muhimu ya maisha. Kushiriki katika mashindano huu, hunipa fulsa ya kujitima, kuwana uwezo wangu ulipo na hunifunza jinzi ya kufanya kazi chini ya shinikizo. Mara nyingi mashindano huwa na mazingira ya ushindani ambaye huniitaji nidhamu, maandalizi na umakini wa hali ya juu. Kabla ya ushirikisha, hujitaraisha kukueka malengo mawazi, ufanya mazoezi ya kutosha na ujifunza kutoka kwa walio shirika katika wazi. Wakati wa mashindano yote, unipa isia mbalimbali kama musimamo, of kidogo na ari ya kushinda. Kisia hizi hunifanya ni jifunze kudhibiti mawaza ya isia zangu, ili niweze kufanya vizuri bila kuathiriwa na presha. Ushinda na wengine hunisaidia kuona nguvu za utabiti na uwezo wa zaidi. Wakati mwingine hupata ushindi wa kuingi na lakini katika hali zozote hupata funzo. Ushindi hunifunza kuwa mnyenyekevu na kuwa na mwenye nidhamu. Zaidi ya hayo, mashindano hunipa na fasi ya kukutana na watu wapya kubadilisha mawazo na kujenga mtandao wa mahusiano. Kupitia kwa mashindano nimejifunza kuamba mutu mwingine bali mwingine hujifunza. Na kudibiti pia hunifundisha kupanya kazi kwa hakika kwe shimu kanuni na kukua na matoleo kwa moyo mkunjuku. Kwa ujumla, kushiriki mashindano kunachangia kwa kiasi kubwa katika kukuwa na utu wa mutu, kunifundisha nidhamu, mkunipa mtazamo ambao kunifanya mafanikio ya kushinda. Ni uzuri kukuwa na matumaini katika kufanya mashindano ya kila siku.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ilio ya wazi, ya heshima na yenye kusikilizana. Kwa sababu naamini mawasiliano mazuri, ndio msingi wa ma husiano bora. Iwe ni ya kikazi, kifamilia, ama kijani. Kwanza kabisa napendelea mawasiliano ya hapa kwa pale, inapo wezekana. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuona lugha ya mwisho uso na hisia za mtu zinazo zungumusha nae. Mawasiliano ya uso kwa uso husaidia kupunguza kutoelewana kwa sauti miondoko na tabasamu. Inavyo wezeka jumbe na ufasihi wa peke. Pia hunipa fursa ya kusikiza kwa makini, kuuliza maswali ya kufafanua na kujibu njia inazio. Hata hivyo, katika ulimengu wa safa ya teknolojia, napenda pia kutumia njia ya mawasiliano ya kitigitali kama vile simu, ujumbe wa kufupi, barua za pepe na majukwa ya mtandaroni. Hasaa pale mbali unapokua na kiwangu. Katika mazingira ya kazi napenda kuwasiliana kwa barua pepe ama ujumbe unayo andikwa kwa sababu ya kunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kurejeshea malango yangu badaye na kudumisha kumbukumbu za mawasiliano. Pia napenda ujumbe uliyo wazi wa kuandika katika lugha rahisi bila maneno mengi yasiyo ya lazima. Zaidi ya hayo, napenda mtindo wa mawasiliana unao jenga juu ya kusikiza zaidi kuliko kuzungumza. Hii kusikiliza mzuri kunisaidia kuelewa mtazamo ya wengi, kuheshimu hisia zao, kujibu kwa busara baada itia zaaraka. Pia napenda mawasiliano yanayo husisha heshima subra na hata oal. Si lazima watu wa kubaliane kila wakati lakini wanaweza kuwasiliana kwa njia yenye itafa ama ili ya kuelewana kwa ujumla napenda kuwasiliana kwa njia inayo eneza masu naini inayo ujisha kushotikeno na inayo lenga juhudi za ilawama. Mawasiliano mazuri kwangu si kubadilisha maneno bali pia ni kueleza jinsi myu anvyo kaa.

Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki na uzohefu huu ulikuwa wa kipekee sana, na wenye kumbukumbu zinazo husiana kwa sababu tamasha la mziki si tukio bahali ni nyimbo tu zinazo husishana kwa kihisia za watu nishani na pamoja. Nilipo fika kwenye tamasha, jambo la kwanza nilolo vutiwa na mazingira yenye mziki mkubwa. Ulikuwa kwenye watu, wenye rika tofauti. Na pia niliona sauti za mziki, mwanga wa taa, jukua na vilegee vya mashabiki. Tamasha hilo pia lilinifundisha dhamani ya mziki kama lugha ya ulimwengu mzima. Ingawa watu walioto kama eneo ya tamaduni tofauti wote waluunganishwa na midundo na maeno ya wimbo. Kulikuwa na nyakati ambazo watu waliimba pamoja na sauti kubwa. Wakicheza bila aibu. Na wengine wakirekodi kumbukumbu kwenye simu zao ili wazikumbuke baadaye. Hisia za furaha uhuru na kuachilia msongo wa mawazo zilizo nikaa wazi na kila mtu kwangu binafsi. Tamasha ilikuwa njia ya kujisahaukidogo kutoka kwa changamoto za maisha na kila siku. Na pia zaidi ya kubrudika kuhenda kwenye tamasha la mziki kulinipa nafasi ya kujifunza kuhusu nidhamu na maathari ya matukio makubwa. Niliona jinsi waandalizi, wahudumu na zani wanavyo jishirikisha katika maeneo, vizuri, walianzisha usalama, ratiba za matukio hadi uboro wa maisha. Pia nilijifunza umuhimu kuwa wasubira na eshima kwa wengine. Hasa katika maeneo yenye msongamano wa watu kwa ujumla, kuenda kwenye tamasha wa mziki ilikuwa uzoefu ulio upanua mtazamo wangu kuhusu burudani mziki na nguvu za watu. Kuunganisha kwa jambo moja linalo weza kuleta furaha na linalo leta tukio kumbukumbu nzuri, tabasamu na umuhimu wa tamasha nililo leta usiano kwa pamoja.

Ndivyo, napenda kufanya kazi nyumbani na inaona mitindo huu wa kazi huu wa na manufa mengi ya nayo changia ustawi wangu wa kiakili, kimueli na hata kitaluma. Kwanza kabisa kufanya kazi nyumbani, unipa rusa kupanga ratiba yangu kwa ufasihi zaidi kwa sababu sitaitaji kutumika muda mwingi kusafiri kuenda kazini. Muda nao okua kusafiri, kunipa nafasi ya kufanya kazi nikiwa kwa utulivu akili. Nikiwa nimepumzika zaidi na nikiwa tayari kuzingatia majukumu yangu kikamilifu pia unihurusu kupanga muda wangu kulingana na vipindi ambavyo nina umakini mkubwa zaidi jambo linalosaidia kuongeza tija na ubora kazini nazofanya. Zaidi ya hilo ninafanya kazi nyumbani hunipa mazingira yenye utulivu faraja nikiwa nyumbani nikiwa huunda sehemu ya kazi inayoifanya kuanzia kiti, chameza, nzuri, hadi m, wanga, unautoka kwenye kilele ndani ya nyumba. Mazingira haya hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu. Unaupatikana mara kwa mara katika ofisi kubwa zenye watu wengi. Pia kunipa nafasi ya kuchukua mapumziko. Mafubi pale napo hitaji kunyosha mwili, kuonja maji na kupumzisha macho. Bila kuhusiana ushirikiano wa kikazi kijami pia. Hii huchangia afya bora ya kimwili kusaidia kudumisha usiano mzuri katika kazi ya maisha na binafsi hata hivyo kufanya kazi nyumbani huni taji ni dhamu binafsi na uwezo mzuri wa kusimamia. Ninapenda mtindo huu kwa sababu unampango mzuri kwa munda huweka malengo ya kila siku. Hujenga na vitu vinavyo weza kuimarisha katika mitendo kijami ama kazi za nyumbani. Kupita uzoefu huu inafunza umuhimu wa kueka mikakati katika jamii ama katika mitandao au barua ama katika huduma zilizobu. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sabuhu nipa uhuru faraja na nafasi ya kuongea tija mahali kwanjia inayolingana na maitaji ya binafsi. Ingawa kuna changamoto zake na mnahia huduma kisha mtu kufanya kazi nyumbani kwanjia bora na enye manufa zaidi ya kisasa.

Ninapenda kuzugumuza kuhusu siasa kwa namna ya elimu ya eshima yenye malengo ya kuelewa. Baada ya kubishana ama kushawishiana kwa sababu ya namna naamini siasa kwa sehemu muhumi ya maisha ya jamii lakini pia ni mada inayo hitaji busara na wahi wakili. Mazungumuzo ya siasa hunivutia pale ninapolenga kueleza mfumo ya utawana, sera na maendeleo, haki na raid, wajibu wa viongozi pamoja na wanainchi. Kupitia wa zungumuzaji na ina hii mtu anaweza kulifunza istoria ya inji, changamoto zunazo kabiliana na jamii na njia palimbali ambazo wanataifa kutumia kufuata suluhisho. ninapenda zaidi mazunguza ya siasa ya nanejitita katika hoja, taswira na mifano alisi baada ya hiki ya kari za matusi. Kwa sababu mazungumzo ya busara huongeza maarifa na hufanya kufikiria pana. Pia napenda kusikiza mitazamo tafauti hata ile nilazo kumbaliana nazo kwa sababu hunisaidia kueleza jinsi weza wengine wanabifikiria na kwanini watu wanabifanya maali kulani. Hata hivyo nikekuwa na mgalifu kuhusu wakati mahali watu wanavyo zungumza nao kuhusu siasa na sababu najua maada nayo weza kuleta migawanyo ya hekima. Sipendi mazungumzo ya siasa yanayo geuka kuwa mabishana umakari. Ya naeo dhuru pehime ya naeo leta mpanyaniko na ya naeo leta usiana ubaya katika. Kwa hivyo kuzunguza kuhutu siasa kwa mtazamo mpana hunisaidia kuona usiano katika mamuzi ya kisera ya binadamu na kwa ujumla napenda kuzunguza kuhusu siasa pale tu ambapo kuna mazingira ya hekima na yenye kujifunza na utayarisha wa wengine. Kwa sababu katika mazingira hayo siasa huwa chombo cha maarifa ya maendeleo na chombo kinachoeleza.

Kwa njia ya busara ya mikakati na yenye malengo ya juu. Baada kuharibu usiano ama kudumisha hasira. Kwanza kabisa ninapo ona kosa napenda kubaini chanzo cha tatizo. Baada kuishi kwenye matokeo. Kwa mfano ni na angalia hatua gani inayo andikia ama inayo wasilisha matukio haya. Hii inasaidia kuelewa na kudhani, kiini cha kosa, iliyo sababisha, ama kurekebisha uhusiano katika ni kazini. Hii ni nashugulika na makosa kwa uwazi na uwasiliano watimu. Wakati kuna kosa na penda kuzungumza kwa mtu husika, kwa njia ya kujenga, baada ya kuhusiana na yeye, mazungumzo haya husaidia kila mmoja kuelewa tatizo kuchukua wajibu wake na kushirikiana kupata suluhisho. Hii husaidia kuona hofu na kujua kwamba kosa linaweza kuitisha dharau, kubwa na hata kuleta mchanganyiko katika kutali. Zaidi ya hapo, ninatumia mpango hatua kwa hatua kurekebisha kosa. Kwa hii inaweza kutambadisha kwa njia moja ama nyingine kutoa mafunzo, huongoza ama uhusika, kuondoa muhusiano katika kazi. Hii husaidia kuimarisha nidhamu na kwa tiyo wa kazi. Huku pia inahakikisha kuna hatua moja inayo leta mawasiliano pamoja. Pia ni muhimu kurekebisha michakato ama mazingira yanayoweza kuwa ya chanzo cha kosa kwa mara ya kungi ili kuwepusha mgogoro. Kwa ujumla, shughuli la makosa kazi ni kwangu ni kikamilifu, chenye busara na cha kujenga. Lengo si kurekebisha kosa bali ni kujenga uweleo, kuimarisha nidhamu, kukuza uhisiana uzuri kwa kazi na kuhakikisha timu inafanya kazi kwa ufanisi zaidi siku zijazo. Kwa mtazamo huu makosa yanaezakua, hio bali pia ni fursa ya kujifunza na kudumisha mazingira mazuri kazini.